Nachaji kifaa changu cha simu mara moja au mara mbili kwa siku inategemea na matumizi yangu tumia sana inabidi nimechaji mara mbili au tatu lakini mara mingi ni mara moja tu kwa siku asubuhi ama usiku kabla nilale.

Sipendi kufanya kazi za nyumbani lakini hubidi nifanya tu kazi kama kuosha vyombo kufua manguo kupanguza nyumba na vinginevyo ila napenda kupika tu hiyo ndio kazi ambayo napenda kufanya peke yake kupika chakula aina mbalimbali huwa napika mara tatu kwa siku asubuhi kiamsha kinywa mchana na jioni.

Barua pepe zangu ni nyingi sana Nimepokea mia moja leo tu Je niziseme zote nyingi ni matangazo tu sio muhimu Nitazifuta bila kusoma Lakini kuna kadhaa zinahitaji majibu ya haraka Nitachuja kwanza niangalie zipi ni muhimu zile kutoka kwa meneja na wateja kwanza Nitazibu moja kwa moja zingine nitaazimia kwa baadae Ninahitaji mfumo bora wa kusimamia barua Labda nitatengeneza folder nipange kwa aina barua zilizobaki ningeweza kutuma jibu moja kwa wote Kwa hii ni inachukua muda mwingi sana Nadhani saa mbili kila siku ni kwa barua pepe tu.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

Tabia ambayo naipenda kwa watu wengine ni Napenda watu ambao wanatia bidii kazini. Watu ambao wana bidii kila jambo loloto wanafanya watu ambao pia ni waaminifu ambao unaweza waamini Kwa kufanya kitu yoyote kwa uaminifu. Watu ambao kama umewapea kazi ama umewalipa ama Hawatatoroka watamaliza kazi na watakuwa waaminifu Pia napenda watu ambao wanasaidia watu ambapo ukiwa na marafiki ambapo wakati wa shida wanakuja wanakusaidia hao ni watu wazuri sana maishani.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kupandishwa madaraka au cheo Baada ya muda usio mrefu sana Ninatia bidii kazini ili kufikia lengo langu na pia kusaidia kampuni kufikia malengo yake makubwa Ninaposaidia kampuni kufikia lengo lake pia mimi lengo langu la kupandishwa madaraka na kupata mshahara wa juu kidogo kushinda ya awali inafikiwa Najikaza kazini ili nifikie lengo hili. Natia bidii na kushirikiana na watu wengine kazini ili kufikia lengo hili.

Chakula cha haraka ambacho nakipenda ni aina ya spaghetti ama indomi ambayo inapikwa, unachemsha maji, unakiweka, alafu unaongeza ladha kidogo kwa mchuuzi ambao unakuja nao Hii chakula inapikwa kwa dakika, isio zidi, isio pungua tatu Kwa dakika tatu napata chakula hichi na ni haraka sana, ni chakula nzuri Chakula ambacho nakipenda ni hicho na nikimaliza hiyo naweza ongezea na kinywaji ni unakuwa sawa.

Mchezaji ambaye ninampenda ni mchezaji ambaye anaitwa Cristiano Ronaldo ambaye anacheza mchezo wa kandanda Anaichezea timu ya Al Nassar ambaye iko nchi ya Saudi Arabia Mchezaji huyu anacheza katika timu ya Al Nassar kwenye position ya forward, ambayo amefunga mabao, anataka kuhakikisha wakati atakapo zeeka na kuacha kucheza mpira, amefikisha Goli elfu moja Kwa sasa anakaribia kufikisha goli hizo Hamefikia 976 amebakisha tu magoli machache kufikisha namba hiyo ya elfu moja na kutimiza Ndoto yake ya kufunga mabao elfu moja. Mchezaji huyu nampenda kwa sababu ametia bidii, amejikaza sana ili kufikia mahali ambapo ametajwa kuwa mchezaji bora wa dunia kwa mara tano Hii ni kitu ambayo sana na ni mtu ametoka kwa familia ndo ya chini kabisa ila Hii humusaidia kujikaza na kutia bidii.